Mahali pa historia ambapo ningependa kutembelea ni pale kule Fort Jesus. Fort Jesus ni mahali ambapo huvutia watalii na huvutia watalii wa ndani na nje mwa nch. Fort Jesus ilijengwa na wareno miaka mingi zilizopita.

Mteja katika maisha ya binadamu ni mtu wa nguvu sana. Mteja anapaswa kushughulukia na heshima na taadhima zote kulingana na biyashara. Mteja yeyote yule ndiye anayeinua mwanabiashara na kila mteja ana dhamana lake.

Kidogo kuna changamoto, lakini kazi lazima nihidhurie kila siku. Kuanzia jumatatu, adi ijumaa kazi ya kibinafsi lazima niweke kando, lakini niweke muhimu kwa sababu ni maisha yangu pia. So, sasa lazima niweze kubainisha kazi yangu na kazi binafsi.

Mimi upenda kuandika sana. Kuandika inausiana na wewe kushika kalamu, kitabu na kuandika ilichomo akilini mwako. Mimi apo mbeleni nataka niwe muandishi. Kwa sasa hivi nimekua nikiandika kwa miaka tatu. Nataka niweze kuandika kitabu langu pia.

Mimi sipaishi mahali nilipozaliwa, lakini naishi inchi ambayo nilizaliwa. Mimi nilizaliwa kaunti ingine, lakini sasa hivi naishi kaunti nyingine. Kwa sababu mahali nilizaliwa ni pahali pa wazazi wa wazazi wangu. Sasa inabidi wazazi wangu wahame hili nikaja niisi kwingine.

Naam, mimi uweka picha zangu za mtandaoni ikiwemo Facebook, Instagram. Izo ndio utanipata nimeweka picha zangu sana sana mtandaoni. Sana sana natumia mtandao wa Facebook kuweka picha zangu na kuweza kupata zile likes. Ama ukipenda kupendwa, izo ndio mimi upenda.

Nina rafiki wengi ikiwemo marafiki karibu kumi. Lakini nina rafiki ambaye yule mmoja Anaitwa Kevin Kevin tulikutana na yeye shuleni tukiwa sekondari kidato cha kwanza. Kisha tukamailiza shule na yeye tukaenda chuo kikuu na yeye pia. Tumekuwa tukiishi na yeye kwa muda mrefu sana. Na yeye ni mtu mwenye dhamani kwenye maishani mwangu.

Mimi kazi mingi napenda kufanya peke yangu ili niweze kufanya vizuri na kuweza kuelewa kazi yangu ila hali kazi ya kufanya na watu wengi mimi sipendi vile. Mimi napenda kazi ya kufanya peke yangu ili niweze kufanya na maarifa ambayo mimi mwenyewe ni nayo peke yangu.

Mimi nimeweza kujiusisha na biashara kando na kadhaa ili kuweza kupata mapato na uzalishaji wa mapato zangu. Ukiangalia kwa sasa, mimi nimeweza kujiuzisha na biashara ya ukulima, wa nyanya na biashara wa mboga ili kuongeza uzalishaji wangu kwa kiwango kikubwa.

Mimi wakati mwingine napenda kucheza na watoto nikiangalia yule mtoto anataka kucheza na mimi naweza kucheza na yeye ili pia yeye aweze kufurahiya na mimi pia niweze kufurahia. Kucheza na watoto ni kitu cha muhimu sana inakupa furaha na unaweza kujikumbusha utotoni mwako.

Mchezo mimi ningependa ni ujaribu ni mchezo waku wa kuendesha gari za kukimbizana ambazo zinaituwa safari rali. Huo mchezo na furaia sana ni napo ona gari likiendeshwa kwa kasi mno kupita kiwango ambayo inaitajika barabarani huo mchezo naupenda sana.

Sijapata mafanikio mengi vile, lakini kulingana na kazi yangu, nimeweza kutumia nafasi hiyo, kuweza kuelimisha watu mara mingi, kule jamii, kule mashinani, na kule kazini pia, nimetumia hiyo nafasi kuelimisha watu.

Naam, mara mingi nimeweza kufikiria kuanzisha biashara yangu kwa sababu mtu ukiwa na biashara yako, hiyo inamanisha wewe umeeza kujielewa na kujisimamia. Biashara una umuhimu wake sana kwa sababu ukiwa na biashara, unaweza kuandika watu wengi kazi.

Naam, kusafiri na ramani au GPS ni kitu muhimu sana katika maisha ya sasa au katika mji za sasa. Ukienda kule mjini ata hauitaji tena kuuliza mtu barabara ni wapi hau njia ni wapi. Unatumia ramana au GPS ambaye iko na kitu inaitwa live location. Iyo nae itakusaidia ufike uendapo salama.

Mimi napenda kutembea katika mbuga za wanyama ambaye napata nafasi ya kuweza kujifunza na kujielimisha sana kuhusu wanyama wa msitu kama vile simba fisi. Na wanyama wengineo ambayo napata kujua na kujua mengi kuyahusu maisha yao pale porini.

Mimi napenda wanyama wa nyumbani ikiwemo ng'ombe na mbuzi hawa wanyama huleta manufaa mengi katika maisha ya binadamu kila wakati. Ng'ombe pia inatusaidia kutupa maziwa ambaye ni chakula cha muhimu katika maisha yetu.